Ninaboresha naje michakato ya kazi kwa kuanza kwa kuchambua kila hatua ya kazi iyo kuona nisehemu gani zinachukua muda mwingi au kusababisha matatizo kisha kubuni mbinu rahisi na yenye mpangilio wa hatua kwa hatua. Pia napenda kutumia teknolojia auzana zinazoweza kurahisisha kazi kuweka ratiba ya kazi ili kila jambo lifanyike kwa wakati na kuzingatia maoni ya wengine ili kuboresha njia ya kufanya kazi. Hatimaye huwa najaribu kila suluhisho kidogo kidogo ni kifuatilia matokeo ili kuhakikisha kila hatua inafanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Kipengele cha wema ambacho nimefanya mara nyingi ni kusaidia wengine kuelewa mambo mangumu au kupata tarifa wanazo ziitaju kwa urahisi. Bila kulazimisha chochote. Hii naweza kuwa kusaidia mtu kutatua tatizo lake la hesabu, kueleza dhana ngumu kwa maneno rahisi au kutoa muongozo wa atua kwa atua ili aweza kufanikisha jambo fulani. Nikiwa hivyo, najisikia kuridhika kwa kujua, nimechangia kidogo katika kufanya maisha ya wengine kuwa raisi au yenye maana zaidi.